Mimi napenda sana sanaa ya uchoraji na upigaji picha hasa inayozungumzia maisha ya kila siku na asili kama mtu wa data analysis mimi huvutiwa pia na sanaa ya picha ama kwa kimombo infographics inayochanganya takwimu na rangi kwa njia ya kuvutia. Kwa sababu unafanya taarifa ngumu kuelewa kwa urahisi na kwa uzuri.